Nahifadhi pesa kwa njia kadhaa kulingana na malengo yangu. Kwanza ninatenga kiasi fulani mara tu ninapopata mapato. Kabla sija anza matumizi mengine, hii hunisaidia kuepuka kutumia pesa zote bila mpangilio. Pili ninaweka malengo ya akiba. Kwa mfano, akiba ya dharura, miradi ya baadaye au maendeleo binafsi ili nijue kwa nini naweka pesa pembeni. Pia napendelea kutumia akaunti tofauti ya mfumo ya akiba. Ili pesa za matumizi ya kila siku, zisichanganyike na akiba. Zaidi ya hilo najitahidi kuandika au kufuatilia matumizi yangu ili nijue pesa zinaenda wapi na nipunguze matumizi yasiyo ya lazima.

Napenda kucheza ngoma. Hunifurahisha sana kwa sababu hunipa uhuru wa kujieleza, hupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Sina lazima ya kuwa mtaalamu cha muhimu ni kufurahia mdundo na wakati wenyewe. Je, unapenda kucheza ngoma au ni mziki wa aina gani unaokufanya ushindwe kukaa chini?

Ninapokutana na kazi ya dharura, kwanza kabisa natulia na kupumua kwa kina, ili nifikirie kwa uwazi. Kisha naweka kipaumbele, ninatambua kilicho cha haraka zaidi na kinachoweza kusubiri kidogo. Baada ya hapo, nachukua hatua ya haraka lakini ya makini. Nikitumia taratibu na ujuzi nilionao ili kupunguza hatari au madhara. Pia nawasiliana na wengine inapohitajika kwa sababu kazi ya dharura mara nyingi uhitaji ushirikiano na mawasiliano ya wazi. Baada ya hali kutulia natathmini kilichotokea ili nijifunze na nijipange vizuri zaidi kwa siku zijazo.

Ubunifu ni sehemu muhimu ya mimi kama mtu. Ni namna ninavyotazama maisha na changamoto zake. Ninapokutana na tatizo sipendi kukimbilia jibu la haraka bila kufikiri. Nachukua muda kuchambua hali kutafuta mawazo badala na kuunganisha uzoefu wangu na maarifa niliyo nayo ili kupata suluhisho linalofanya kazi vizuri. Ubunifu wangu unaonekana pia katika mawasiliano najitahidi kuelewa watu kwa kina, kusikiliza hisia zao na kujibu kwa njia inayojenga uwelewano na heshima. Katika maisha ya kila siku, ubunifu hunisaidia kubadilika na mazingira, kutumia raslimali chache kwa hekima na kambuni na kubuni jinsi.

Napenda kuimba, kuimba hunipa furaha na hunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia rahisi. Napenda kuimba nyimbo za injili na pia nyimbo za kawaida asa zile zenye ujumbe mzuri au zinazotuliza akili. Wakati mwingine uimba nikiwa peke yangu ili kupunguza msongo wa mawazo na mara nyingine huimba na wengine kwa ajili ya brudani na kuimarisha mausiano. Kwangu, kuimba ni njia ya kupumzika, kujifunza na kujiamini zaidi.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali hasa wale wakufugwa kama mbwa na paka kwa sababu ni waaminifu wana upendo na ni rahisi kuzoeana na binadamu. Pia napenda ngombe na mbuzi kwa sababu wana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Hasa kijijini. Kwa upande wa wanyama pori, napenda tembo na simba kwa sababu wanaonyesha nguvu, busara na uzuri wa asili. Kwangu kila mnyama ana nafasi na umuhimu wake kulingana na mazingira yake.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Kazi hiyo imenipa uzoefu mzuri wa kuwasaidia wengine bila kutegemea malipo. Nimehusika katika kusaidia shughuli za jamii kama vile usafi wa mazingira kusaidia watoto au watu wenye mahitaji maalumu na kushiriki katika miradi ya kijamii. Kazi ya kujitolea hunifundisha umuhimu wa mshikamano, huruma na kushirikiana na watu wa aina tofauti katika jamii.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ninafanya ni kujiandaa na kupanga kazi zangu huangalia ratiba au majukumu ya siku hiyo ili nijue vipaumbele. Kisha uweka mazingira sawa ya kazi. Kama kupanga vifaa au kufungua mifumo ninayo hitaji. Baada ya hapo, huanza na kazi muhimu zaidi ili kuhakikisha zinafanyika mapema na kwa umakini. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka msongamano baadae.

Ningependa kupata mafunzo ya nayonisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi. Kwanza ningependa mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kazi usika. Ili nifanye kazi kwa ufanisi na kwa ubora wa juu. Pia mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja kwa sababu yananisaidia kujenga mausiano mazuri kazini. Zaidi ya hayo ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa mda ili nijifunze kupanga kazi vizuri kuwajibika na kusaidia timu kufikia malengo. Mafunzo ya teknolojia na ubunifu pia ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya kazi ubadilika haraka. Kwa ujumla, napenda mafunzo yatakayo niwezesha kuwa mfanyikazi bora mwenye kujiamini na mwenye mchango chanya kwa taasisi.

Napenda mikutano ilio na malengo wazi na mpangilio mzuri. Mikutano ambayo agenda yake inajulikana mapema hunisaidia kujiandaa kwa kuchangia mawazo yenye maana. Pia napenda mikutano ilio shirikishi ambapo kila mshiriki anapewa nafasi ya kuzungumza na kusikilizwa kwa heshima. Zaidi ya hayo, napendelea mikutano ilio fupi lakini yenye tija, inayozingatia suluhisho baada ya lawama. Mikutano inayo himiza uwazi ushirikiano na maamuzi ya vitendo huniacha nikiwa na mwelekeo ulio wazi na hamasa ya kutekeleza yaliyo jadiliwa.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu tofauti wenye tabia, mitazamo na viwango vya ujuzi vinavyotofautiana. Hapo, nilijifunza kuwa mafanikio ya kazi hayategemei ujuzi pekee bali pia mawasiliano subira na uwezo wa kushirikiana. Pia nilijifunza jinsi ya kukabiliana na changamoto na shinikizo. Kufanya maamuzi kwa busara na kuwajibika hata pale mambo hayakuenda kama ilivyopangwa. Uzoefu huo ulinifundisha kujipanga vizuri kujifunza kutokana na makosa na kudhamini kazi ya timu kwa ujumla ndio uzoefu ulionijenga zaidi na kunifanya kuwa mfanyikazi aliyekomaa na mwenye mtazamo chanya.

Jioni yangu huwanza kwa kupunguza mwendo wa siku, baada ya kumaliza majukumu ya kazi. Huchukua muda mfupi kupumua na kutuliza akili, labda kwa kusikiliza muziki laini au kukaa kimya kidogo. Kisha, hufanya shughuli nyepesi kama kupanga mazingira yangu kuanda vitu ya kesho au kuwasiliana na watu wakaribu. Baadaye, hupenda kutumia muda wa kujijali. Kula chakula cha jioni kwa utulivu, kutafakari siku iliopita au kusoma kitu kinachonijenga. Kabla ya kulala, hujitahidi kuepuka kelele nyingi au matumizi makubwa ya skrini ili mwili na akili zipate maandalizi ya kupumzika. Kwangu, utaratibu wa jioni ni wakati wa kurejiesha nguvu na kujianda kwa siku mpya.

Napenda filamu zenye hadithi yenye uzito na ujumbe wa kina. Aina ninazozipendelea zaidi ni filamu za drama, filamu za kuhamasisha na filamu za matukio. Kwa sababu hunichochea kufikiri kwa undani na kunifanya nijihisi kushiriki katika maisha ya wahusika. Pia napendelea filamu za kihistoria na filamu za wausifu. Kwa kuwa hunipa maarifa kuhusu maisha ya watu mbali mbali, changamoto walizokabiliana nazo na maamuzi yaliyokuwa na athari kubwa katika jamii. Wakati mwingine hutazama filamu za vichekesho kwa ajli ya kupumzika. Lakini kwa ujumla hupendelea filamu zinazoacha funzo na tafakari ya kudumu baada ya kumalizika.

Wakati wawasiwasi huanza kwa kujitulia na kupumua kwa kina ili kutuliza akili na mwili. Hii unisaidia kupunguza mskumo waharaka na kurudisha umakini. Baada ya hapo ujaribu kutambua chanzo cha wasiwasi ili nijue nini hasa kinanisumbua. Pia hunisaidia kuandika mawazo yangu kuskiliza mziki mtulivu au kufanya mazoezi mepesi kama kutembea. Ikiwa wasiwasi unaendelea, huwasiliana na mtu ninaye muamini ili kushirikiana mawazo. Kwangu kukabili isia na kuchukua hatua ndogo za kujijali ninjia bora ya kukabiliana na wasiwasi.